Leo nina wazo la kuzingatia ukuaji binafsi wa kuchukua hatua moja dogo lakini yenye maana. Ninaamini hata ni jitihada ndogo zikifanywa kwa udhabiti huleta mabadiliko makubwa kwa mtu ama bindamu.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usalama na mpangilio mzuri ambapo watu wanaheshimiana na kuwa nafasi ya kuna nafasi ya kufikiria, kujifunza na kubadilisha na mawazo. Pia napenda mazoea yenye mwaga, hewa safi na hali chanya. Kwa sababu nisaidia kufanya kazi vizuri na kusaidia wengine kwa ufanisi.

Tunda langu nanalolipenda ni embe kwa sambabu ni tamu lina ladha mzuri na unifa nguvu. Pia vile vile kama vile kwetu huku kijijini tunapanda mimea tunakua na mimea mingi ya miembe. So ili tuliponepa ama kulewa tukikula ama tukiitumia ikakua imeizoea mwili.

Ninatumia simu yangu kuwasiliana na familia na marafiki. Kupata taarifa mtandaoni kujifunza vitu vipya na pia kwa burundani kama kusikiliza music au kutumia mitandao ya kijamii. Ninajitahidi kuitumia kwa njia yenye manufaa.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji, uwezo wa kufanya kazi kwa timu, mawasiliano mazuri na kupanga kazi vizuri. Pia nina bidii hujifunza haraka, hushughulikia changamoto kwa utulivu na umakini.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vindole kwenye simu yangu ili kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kufikia data zangu bila ruhusa.

Njia ninazotumia kupumuzika ni kusoma. Kusikiliza muziki. Kutembea na kuzungumuza na marafiki. Hii inanifanya nijisikie tulivu na kuondoa mfadhaiko baada ya shunghuli za kila siku.

Changamoto ninaweza kutana nazo kazini. Ni pamoja na msongamano wa kazi. Ukosefu wa muda wa kutosha kufanya kila jambo vizuri. Na wakati mwigine kuwasiliana. Mawasiliano yasioeleweka kati ya wafanyakazi. Hii inahitaji kupanga vizuri muda. Na kuzungumza kwa uwazi ili kushughulikia matatizo.